Hasara ni kitu chochote kisichokuingizia faida. Kwa mfano umefanya biashara, ukapata hasara. Kutokuingiza kiasa kile ulichonunua au unauza kitu kwa hasara.

Jana ni siku ambao imepita, siku ya nyuma yake. Jana nilienda mjini, jana nilikuwepo kijijini.